Napenda amani na ukaribu wa watu katika mtaa wangu. Watu wengi ni wenye heshima na hushirikiana. Jambo li nalofanya ni jisikie salama na kukaribishwa. Pia napenda kuwa kuna maduka ya karibu. Hivyo ni rahisi kupata mahitaji ya kila siku bila kusafiri mbali. Zaidi ya hapo, napenda mazingira ya mtaa. Hasa asubuhi na jioni kuna pokua na upepo mzuri na kelele chache. Nisehemu ambayo inanipa utulivu, urahisi wa maisha na hisia ya kuwa nyumbani.

Ndiyo, ninaifadhi vitu vya tamani, lakini si kwa wingi sana. Vitu ninaviotamini zaidi ni nyaraka muhimu, simu yangu na kumbukumbu binafsi kama picha au vitu nilivyopewa na watu wakaribu. Vitu hivi ninaviifadhi kwa umakini mkubwa, mara nyingi sehemu salama nyumbani au kwa kutumia mifumo ya kidigitali kama kuifadhi faili mtandaoni. Ninaimini kuifadhi vitu vya tamani situ kwa sababu ya tamani ya pesa, bali pia kwa tamani ya kiisia. Vinanikumbusha safari yangu, mafanikio na watu muhimu maishani muangu. Hivyo ninajitaidi kuvilinda na kuvitunza kwa wangalivu.